Changamoto ya kwanza ninayokutana nayo kwenye maeneo ya kazi ni pamoja na wafanyakazi wazoefu kuwadharau wafanyakazi wapya. Cha pili ni malipo duni kwenye maeneo ya kazi, watu wengi hawalipwi pesa ya kutosha. Na cha tatu ni kutokuwa na uzoefu wa kazi hasa inayofanyika.

Muda wangu wa ziada huwa na utumia hasa hasa kwenye mitandao ya kijamii, kujifunza ujuzi mbali mbali, kuhusu ufugaji wa wanyama kama vile ufugaji wa kuku na wanyama wa ainahio ili niweze kujiingizia kipato kwa baadaye kwa kuuza kuku na mayai.

Chakula nacho kipenda zaidi mimi ni ugali na maharagwe na mboga za majani. Na hiki ni chakula cha asili kwa kwetu kulingana na kule tuliko zaliwa. Lakini pia napenda kula wali na maharagwe ni chakula bora ni kitoka auti hua napendelea sana kula chips.

Mara nyingi wakati wa mchana, mimi hupendelea kula ugali na mboga za aina mbalimbali inaweza kuwa ugali na nyama, ugali na dagaa, au ugali na nyama na mboga za majani. Ndio chakula hasa mara nyingi napendelea kula wakati wa mchana.

Ninawafahamu majirani zangu wote kwa sababu ni watu tunaokaa karibu, tunashirikishana kwenye mambo mbalimbali. Kama majirani, lakini pia tunasaidiana kwenye shughuli mbalimbali za kijamii, mathalani ni misiba, sherehe na matukio mbalimbali ya kidini.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa napenda sana kuangalia tv, hasa vipindi vya michezo, pamoja na burudani mbalimbali kama nyimbo na movies, kuangalia movies, ndiyo vitu ambavyo navupenda sana wakati mapumziko ya mchana.

Sifa muhimu kwa kiongozi, mzuri, cha kwanza ni mshikamano, lazima aonyeshe mshikamano kwa watu wanao ongoza. Cha pili lazima asisitize umoja, ili wale wanao ongoza waeze kufikia lengo, na cha tatu lazima aijue kuilinda katiba na kuitetea.

Mafunzo ya kutumia kompyuta yamenisaidia sana hasa kwenye kazi yangu, imenisaidia ni weze kuanda seminar mbali mbali, vipindi mbali mbali ambapo nawasaidia wanafunzi na watu wenye mahitaji mbali mbali. Kwa iyo, matumizi ya kompyuta kwangu ni kitu cha muhimi.

Wiki yangu ya kazi naipanga kwa kuangalia ratiba yangu ya kazi, vipindi nilivyo navyo kuanzia siku ya Jumatatu, mpaka siku ya Ijumaa, na wikendi siku ya Jumamosi na Jumapili nazitumia kwa ajili ya kufanya mambo yangu binafsi na kumshukuru Mungu.

Hapana mara nyingi situmii video kama njia ya mawasiliano kwa sababu watu wengi ni nao wasiliana nao hawana simu za smartphone zinazo weza kuruhusu mawasiliano kwa njia ya video kwa hiyo situmii njia ya video kama njia ya mawasiliano.

Napenda kuimba kwaya, huwa naimba kwaya sauti ya tatu, ni muimbaji mzuri, lakini siwezi kuimba nyimbo za kidunia kama wasanii wengine wanavyoimba. Kwa hiyo, napenda kuimba, lakini ni kwaya tu, kanisani ndio naweza kuimba vizuri.

Napenda hali ya hewa ya wastani. Hali ya hewa ambayo si baridi sana na wala si joto sana. Nachukia maeneo yenye joto sana nayachukia maeneo yenye baridi sana. Kwa napenda hali ya hewa ambayo ni ya kawaida. Sio ya baridi, sio ya joto. Ndo hali ya hewa ambayo naipenda.

Ninapoanza kazi mara nyingi huwa naangalia ratiba yangu ya siku kwamba nina majukumu mangapi ambayo natakiwa kuyatekeleza kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo naanza kwanza kukuangalia ratiba. Ni kazi gani natakiwa kuzifanya siku hiyo.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana ni tabia ya dharau. Nina wachukia na sipendezwi kabisa na watu wenye tabia ya dharau kwa sababu dharau siyo kitu kizuri na nisingependa kuonyesha dharau kwa mtu yeyote kwa hivo ninaichukia dharau.

Nashiriki kwenye jamii yangu kwenye matukio mbalimbali yanayohusu sherehe, misiba na mambo mengine yanayohusiana na hayo. Lakini pia huwa nashiriki kwa kutoa elimu kuanzia maeneo ya shule kushiriki vikao vya wazazi. Ndiyo namna hiyo na shiriki kwenye jamii.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Nikuwa napenda sana kucheza mchezo wa mpira wa miguu tofauti na sasa nilipo kuwa mtu mzima ambapo sina mapendeleo tena ya kucheza mpira wa miguu, kwani nikiwa mtoto nikuwa napenda sana kucheza mpira wa miguu.

Ndiyo nimewai kulima, kutoka nikiwa mdogo kwa kuwa tumekulia mazingira ya kijijini. Kuwa shughuli za kilimo ni shughuli za kawaida na tumewai kulima. Lakini mpaka sasa pia nafanya shughuli za kilimo kwa kulima mazao mbalimbali kama mahindi na maharagwe.

Tukio la muhimu ambalo nalikumbuka kwenye maisha yangu ni tukio ambalo nilifaulu mtihani wa kidato cha nne kuenda kuanza kidato cha tano na sita. Ilikuwa ni sehemu ya muhimu kubadilisha maisha yangu kwa sababu nimesoma shule ya kata.

Ndio napenda kuenda maeneo ya pwani kwa sababu maeneo ya pwani kuna bahari, kuna maeneo yenye maji, kuna fukwe kwa ajili ya kuogelea na kufanya shughuli za utalii. Kwaivo ninapenda kweli kutembelea maeneo mbalimbali ya pwani kwa kuwa yanavutia na yana shughuli zenye kupendeza.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea kwa hivi karibuni ni nchi ya Marekani kwa sababu kwanza. Ni nchi yenye fursa nyingi za kazi na wanalipa vizuri wafanyakazi. Lakini kitu gani ambacho nakitamani kwenye nchi hiyo ni maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Kingine ninachokikumbuka ni kwamba ni nchi maarufu iliyoendelea sana kwa upande wa uchumi.

Vitu vya thamani ambavyo nimehifadhi katika nyumba yangu cha kwanza ni seti ya tv, cha pili ni kompyuta na cha tatu ni simu pamoja na kadi za benki. Hivyo ndio vitu vya thamani ambavyo ninavyo na nimehifadhi katika nyumba.

Napenda chakula kizuri, sipendi chakula chenye utamu wa sukari napenda chakula chenye utamu ule wa asili. Lakini sipendi vyakula vyenye utamu mwingi. Kwa mfano cha iliyowekwa sukari nyingi ya kukolea sana. Sitaeza kuinywa kwa sababu sipendi sukari nyingi.

Ninapenda sana msimu wa mwaka wa mwisho wa mwaka hasa katika msimu kama huu wa kuanzia mwezi wa kumi na moja mpaka mwezi wa kumi na mbili. Kwa sababu ni kipindi cha likizo na ni kipindi chenye sikukuu mbali mbali za mwisho wa mwaka. Sikukuu za Christmas na sikukuu za mwaka mpya. Familia zote zinakusanyika pamoja kusherehekea sikukuu hizo kwa pamoja.

Nasherehekea siku kuu kwa kuhakikisha kwanza niko na familia yangu yote, tuko wote kwa pamoja, tunahakikisha, tunapika chakula kizuri, ambapo kila mtu atafurahi kushiriki, lakini pia tunawaalika na kushiriki pamoja na majirani, hiyo ndio sherehe nzuri.

Kwangu mimi naweza kusema hapana, ninaweza kusema ni ngumu kuishi siku moja bila teknolojia. Kwa sababu kuishi siku moja bila teknolojia manake, ukae bila kuwa na simu, bila kuwa na mawasiliano, bila kuwa na internet, bila kuwa na televisheni. Kwa hivo kiujumla kwangu mimi ni ngumu haiwezekani.

Chumba changu cha kulala ni kubwa kwa sababu kinatoshea kitanda cha tano kwa sita hata kinaweza kutoshea kitanda cha sita kwa sita. Ni chumba chenye rangi nyeupe. Kitanda chako, kitanda changu ambacho nakitumia kinaridhisha kwa kuwa ni kitanda kikubwa tano kwa sita lakini naweza kuona nyumba za jirani kutoka kwenye dirisha.

Ndege wakufuga nyumbani waliopo ni kuku, nina kuku wa kienyeji ambao ninawafuga kwa ajili ya kupata mayai kupata nyama na kupata samadi. Lakini pia na tamani wakiongezeka niweze kuwauza kuku hawa na kupata faida.

Wakati wa jua kali huwa ninapenda kukaa kwenye kivuli au kukaa eneo lisilo kuwa najua kali. Naeza kukaa ndani ya nyumba kama sina kazi nikawa naangalia televisheni au runinga. Lakini pia ninaweza kukaa chini ya mti nikawa natafakari mambo mbalimbali kwenye kivuli cha mti.

Mabadiliko kazini huwa nayachukulia kama sehemu ya kukuwa na sehemu ya kujifunza na sichukuli kwa namna yoyote ile kama sehemu ya mabadiliko hasi. Nayachukulia kama sehemu ya mabadiliko chanya yenye nia ya kujenga na kuleta mabadiliko katika kazi.

Ndio nimewai kununua viatu kwa kutumia simu huwa natumia malipo ya mtandaoni. Hasa napo nunua tiketi kwa ajili ya kusafiri, kutoka kazini, kuelekea nyumbani, kipindi cha likizo. Lakini pia nimetumia simu katika kulipia vitu kwenye mitandao ya majukua yanayouza vitu mitandaoni kama vile. Alibaba na mitandao ya aina hiyo.

Ninapendelea kulala mapema na kuamka kwa kuchelewa. Hii inanijengea kuwa na afya njema na kueza kufanya kazi zangu vizuri kabisa. Kwa mimi ni mtu ambaye napenda kuamka kwa kuchelewa, jua likiwa limeshachomoza. Lakini pia napenda kulala mapema ili kujijengea afya bora ya.

Ninapendelea mfumo wa android kuliko iOS kwa sababu mfumo wa android ni mfumo rafiki unaoruhusu program ambazo ziko inje na mfumo rasmi kama wa Play Store kuweko kwenye simu kwa hivyo inakuwa ni rahisi kwa mtumiaji kupata application mbali mbali ambazo ziko inje na Play Store na zikaweza kufanya kwenye kazi kwenye simu yake.

Ndiyo nimewahi kuiona bahari ya hindi na nimewahi kuogelea humo kama sehemu ya utalii. Kwa hiyo nimeona, nimeogelea kwenye bahari na ninafurahi pia. Kwamba nimewahi kuiona bahari, tofauti na watu wengine wengi ambao hawajawahi kuiona bahari.